Mimi hupiga picha mara kwa mara, hasaa pale ninapohisi kuna kumbukombu au uzuri wa mazingira unaostahili kuhifadhiwa. Si kila siku lakini kila wakati ninapokutana na mandhari ya kuvutia, sherehe za kifamilia au matukio ya kijamii yenye maana, kamera yangu huwa tayari. Picha kwangu si tu kutoa sira bali ni njia ya kuhifadhi hisia na simulizi za maisha ili baadaye nitazame na kukumbuka uzuri wa wakati uliopita.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya ng'ombe. Ladha yake ni ya kipekea na inatoa nafasi nyingi za upishi tofauti. Iwe ni kuchoma, kuchemusha au kupika kwa mchuzi wa kitamaduni. Ninapoitumia kwenye chakula cha familia au sherehe. Hunipa hisia ya ukaribu na hurithi wa kitamaduni. Na zaidi ya ladha nyama hii hunikumbusha mshikamano wa kijamii na furaha za kushirikiana chakula na wapendwa.

Ndiyo, nafuata matukio ya kimataifa kwa makini, kila siku na ninapenda kusoma magazeti na taarifa za habari ili kujua kinachoendelea duniani, kuanzia siasa, uchumi, hadi michuzo na tamaduni. Kufuatilia matukio haya hunisaidia kuelewa mabadiliko ya dunia nafasi ya jamii yangu ndani yake na namna tunavyoweza kushirikiana na mataifa mengi zaidi ya taarifa ninayo. Ona matukio ya kimataifa kama darasa la maisha. Yanatufundisha mshikamano, tahadhari na matumaini ya mustakabali bora.

Najitunza kwa kuchanganya nidhamu na utulivu wa maisha ya kila siku. Kwanza, napenda kula chakula cha asili kilicho na uiano mzuri wa afya na uridhi wa kitamaduni. Pili, najipa muda wa kutembea katika mazingira ya asili kwani matembezi ya msituni au bustani hunipa amani na nguvu mpya. Tatu, ninahakikisha ninapata usingizi wa kutosha na kupumzika ili mwili na akili zipate nafasi ya kujirekebisha. Zaidi ya hayo na sherehekea katika shughuli za kijamii na kiroho, muziki, ibada na mashauriano na familia ambazo hunipa faraja na mshikamano wa kiroho na jamii. Kwa njia hizi, ninajitunza si tu kimwili bali pia kiakili na kihisia.

Ndiyo napenda kuangalia nyota usiku wenye anga safi hunipa nafasi ya kutazama ulimwengu kwa macho ya mshangao na tafakari nyota huangaza kama taa ndogo za matumaini zikinituliza na kunikumbusha ukubwa wa maumbile na nafasi ndogo tulio nayo ndani yake. Kuangalia nyota si tu burudani bali ni ibada ya kimia inayonipa amani msukumo wa ubunifu na hisia ya kuunganishwa na siri za ulimwengu.

Nimepata mafanikio kadha kazini ambayo yamenijenga kitaaluma na kijamii. Kwanza, nimeweza kukamilisha majukumu yangu kwa ufanisi na wakati jambo lililonipa heshima na kuaminika kwa wenzangu. Pili, nimejifunza na kuboresha ujuzi wangu wa kifundi na kijamii na hivyo kuongeza mchango wangu katika timu tatu nimekua nikihusiana vizuri na wafanya kazi wenzangu jambo lililo jenga mshikamano na mazingira ya kazi yenye mshikamani mafanikio haya yamenifanya nijisikie nikiwa sehemu muhimu ya taasisi na yamenipa motisha ya kuendelea kujitahidi na kufanikisha malengo makubwa zaidi.

Kwa kawaida, ninatumia muda wa wastani mtandaoni kila siku. Takribani saa chache kulingana na majukumu na hali ya siku. Sehemu kubwa ya muda huo hutumika kusoma habari, kujifunza mambo mapya na kuwasiliana na familia na marafiki. Pia napenda kutumia mtandao kwa shughuli ya za kazi na utafiti. Kuhakikisha ninabaki na taarifa sahihi na zenye manufaa. Hata hivyo, ninajitahidi kuweka uwiano ili nisiutumie kupita kiasi kwa sababu ninathamini pia muda wa kupumzika na kushirikiana ana kwa ana na watu wa karibu.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kufuata mpangilio wanidhamu na uwazi. Kwanza hukusanya tarifa zote muhimu kutoka kwa vianzo vinavyo husiana na kazi. Kama towakimu, maelizo ya miradi na mrejosho watemu. Pili, napanga taarifa hizo kwa utaratibu kuanzia utangulizi, malengo, matokeo yalio patikana, changamoto zilizo jitokeza na mapendekezo ya baadaye. Tatu, ninahakikisha riporti inamuundo rasmi ikijumumisha jedwali twakimu na mkutasari ili iwe rahisi kusomwa na kueleweka. Mwisho kabla ya kuwasilisha hupitia tena ili kuhakikisha usahihi na uwazi walugha.

Ninaoga mara moja kwa siku hasa asubuhi ili kuanza siku ni kiwasafi na mwenye nguvu wakati mwingine ni kihisi uchovu au joto zaidi huongeza kuoga jioni ili kupata utulivu na usingizi mzuri kuoga kwangu situs wala la usafi bali pia ni ibada ndogo ya kujitunza na kupata amani ya mwili na akili.

Mimi napendelea zaidi mahali pa kimya utulivu hunipa nafasi ya kutafakari, kujipanga na kujisikia huru bila usumbufu. Katika kimya, naeza kusikia mawazo yangu vizuri kuandika, kusoma au hat kutulia na kutazama mandhari ya asili. Mahali pa kelele mara nyingi, nyingine huleta msisimuko na burudani. Hasaa kwenye sherehe au michezo lakini kwa moyo wangu kimya ndicho hufungua milango ya amani na ubunifu.

Ninanyoa nywele zangu mara moja kila baada ya wiki chache kulingana na jinsi vinavyo kuwa na mtindo ninaoutaka kudumisha. Wakati mwingine nikihisi zinahitaji mpangilio au usafi zaidi huongeza nyakati za kunyoa ili ziwe safi na nadhifu. Kunypa nywele kwangu si tu swala la muoanekano bali pia ni sehemu ya kujitunza na kujiheshimu.

Chakula cha jadi ninacho penda zaidi ni ugali na nyama ya kienyeji. Ugali hunipa hisia ya utulevu na mshikamano wa kitamaduni kwani ni chakula kinacho liwa na familia nyingi kwa pamoja. Nikikila pamoja na nyama ya kienyeji au mboga za majani napata ladha halisi ya uridhi wa kiafrika na kumbukumbu za nyakati za kifamilia. Zaidi ya ladha, chakula hiki hunikumbusha mshikamano, wakijami na furaha ya kusherekea na meza moja na wapendo.

Ningependa kuwa na maendeleo yanayo jenga jamii kwa upana na kina. Kwanza, maendeleo katika elimu ili kila mtoto apate nafasi ya kusoma na kufanikisha ndoto zake. Pili, maendeleo katika afya kuhakikisha kila mtu anapata huduma bora bila ubaguzi. Tatu, maendeleo ya miundo mbinu kama barabara, maji safi na umene. Ili maisha ya kila siku yawe rahisi na yenye tija, nne maendeleo ya ajira na uchumi ili vijana na familia wapate kipato cha kutegemea. Mwisho, ningependa kuona maendeleo ya umoja na mshikamano wa kijamii. Ambapo watu wanashirikiana kusaidiana na kuheshimiana bila kujali tofauti zao.

Shughuli ninao pendezwa nayo zaidi ni kutembea katika mazingira ya asili. Ninapokuwa msituni au bustanini napata utulivu wa kiroho na nguvu mpya za kiakili. Sauti za ndege upepo unaovuma taratibu na mandhari ya kijani unifanya nijisikie huru na kuunganishwa na ulimwengu kutembea huko si tu burudani. Bali ni ibada ndogo ya kujitunza na kupata msukumo wa ubunifu na mshikamano wa kijamii.

Iki mina ukele zaidi ni keki ya vanila, inye latha ya hasili na harufu ya kupendeza, latha ya kenilaini na tamu kwa kiazi. Na mara nyingi huambatana na kumbukumbu za sherehe za kifamilia na marafiki. Ninapokula kipande cha keki hii hunikumbusha mshikamano na furaha na upendo wa pamoja. Wakati mwingine pia napenda keki na ya chokoleti kwa utamu wake wa kina na hisia ya burudani.

Ninafua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki kulingana na mahitaji na shughuli za siku. Nguo zinazo tumika mara kwa mara kama za kazi au matembezi huoshwa mapema ili ziwe safi na tayari kutumika. Nguo nzito au zisizo tumika mara kwa mara huoshwa kwa mpangilio maalum mara moja kwa wiki au kulingana na hali ya hewa. Kufua nguo kwangu ni sehemu ya nidhamu na ya kujitunza na kuhakikisha usafi na heshima katika maisha ya kila siku.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya video kama kwa sababu hunipa burudani na nafasi ya kupumzika baada ya shughli za kila siku. Michezo ya video hunisaidia pia kuimaraisha umakini, ustahimilivu na uwezo wa kupanga mikakati. Kwa wakati mwingeni, kucheza na marafiki huongeza mshikamano na furaha ya pamoja, ingawa si burudani ya kila siku, ninaiweka kama sehemu ya mapumziko na kujifraisha.

Inapenda kula nje ya nyumbani katika migahawa yenye, utulivu na chakula cha jadi. Mahali kama vile hoteli ndogo za kijamii au migahawa ya familia hunipa ladha halisi ya vyakula vya kienyeji pamoja na mazingira ya mshikamano. Pia napenda kula katika maeneo yenye mandhari ya asili. Kama bustani au sehemu zenye muonekano wa milima na miti ambapo chakula humbatana na utulivu na hewa safi. Wakati mwingine kula katika migahawa ya kisasa huleta burudani na ladha mpya. Lakini moyo wangu huvutwa zaidi na sehemu zenye; urahisi, ukarimu na ladha ya nyumbani.

Nina wianisha kazi na maisha ya kibinafi kwa kuweka mpangilio wa muda na kipaumbele. Kwanza, ninahakikisha majukumu ya kazi yanakamilika kwa wakati ili nisibebe mzigo hadi nyumbani. Pili, napanga ratiba inayotenga muda wa familia marafiki na mapumziko ya binafsi. Tatu, ninajitunza kwa kula vizuri kufanya mazoezi na kupata usingizi wa kutosha ili mwili na akili viwe na nguvu. Pia, najipa nafasi ya kushiriki katika shughuli ninazopenda kama kutembea kwenye mazingira ya asili au kusikiliza muziki ili kupata utulivu na furaha. Kwa njia hii kazi na maisha ya kibinafsi huenda sambamba bila kugongana.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa. Ingawa mahali pa kuzaliwa ni sehemu inye kumbukumbu na historia ya maisha yangu. Nimehama na kuishi sehemu nyingine kwa sababu ya kazi, familia na fursa mpya. Hata hivyo, mara kwa mara napenda kurudi nyumbani kutembelea ndugu na marafiki na kupata hisia ya mshikamano na utulivu wa asili ya mahali pale. Ni mchanganyiko wa Nostalgia na safari ya maisha mapya.

Ndio napenda kujifunza historia kwa sababu hunipa dirisha la kutazama maisha ya walio pita na mzizi ya jamii. Historia hunifundisha hekima kupitia makosa na mafanikio ya vizazi vilivyo tangulia na hunisaidia kuelewa kwa nini dunia ya leo imejengwa jinsi ilivyo. Kila simulizi la kifalme mapambano ya uhuru au hadithi za jamii ni somo la dhamani linaloweza kutuongoza katika kufanya maamuzi bora ya sasa na ya baadae.

Ninakumbuka kumbukumbu ya kutisha iliojaa hofu na mshangao wakati umeme ulipokatika gafla usiku wa manane. Nyumba ikawa kimya kwa na giza likatawala. Sauti za upepo na milango ikigongana zilionekana kama mizimu ikipita. Nilihisi moyo ukipiga kwa kasi nikitafuta mwanga mdogo wa mshumaa ili kunipa utulivu. Ngao haikuwa hatari halisi kumbukumbu ili ili nifundishwa kuwa giza na ukimya vinaeza kuibua hofu kubwa ndani ya nafu nafu.

Wakati wa mgogoro na mtu, ninajaribu kwanza kutulia na kusikiliza kwa makini ilikuwelewa chanzo cha tatizo. Badala ya kuongeza hasira na pendelea kutumia mazungumzo yenye heshima ili kufafanua tofauti zetu. Nikiwa na nafasi, ninatafuta suluhu ya pamoja kwa kuzingatia masilahi za pande zote. Ikiwa mgogoro ni mkubwa, ninachakua kupumzika na kuhu, wahirisha mazungumzo hadi ni, hisia zitulie. Kisha kurudi tena kwa mtazamo wa busara. Hatimaye, lengo langu ni kudumisha amani na mshikamano wa kijami, kwa sababu mgogoro ni sehemu ya maisha lakini unaweza kuwa daraja la kuelewana zaibu.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu zinapatikana haraka na uraisi kupitia simu au kompyuta. Habari mtandaoni hunipa uwezo wa kufikia vianzo vingi vya kwa wakati mmocha na mara nyingi hubadilika kwa kasi kulingana na matukio ya sasa. Hata hivyo kusoma gazeti la karatasi pia ni jambo la kipekee linalotoa utulivu ladha ya jadi na nafasi ya kusoma bila uzumbuvu wa mitandao ya kijamii. Kwa hivyo napenda kuchanganya vyote mtandaoni kwa haraka na uhalisia wa sasa gazeti kwa utulivu na kumukumu ya urithi wa bahari.

Wakati wa jua kali, napenda kutafuta kivuli na utulivu. Mara nyingi hukaa chini ya mti au bustani yenye hewa safi. Nikifurahia upepo wa taratibu unapo punguza ukali wa jua. Wakati mwingine, hunywa kinywaji baridi kama maji au juisi ya matunda ili kupata nguvu na ubaridi. Pia napenda kutumia muda huo kwa kutembea taratibu au kusoma kitabu. Nikihisi jua ikinipa mwanga na maisha, lakini bila kunichosha kwa njia hii jua kali hubadika kuwa nafasi ya kustarehe na kutafakari.